Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima ni lale mapema. Kesho ni amke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba ni lale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.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

Unapenda kufanya nini na familia yako? Napenda sana kutumia muda na familia yangu. Huo ni muda wa kipekee ambao hunisaidia kupumzika na kujisikia kuwa na thamani. Familia ni nguzo muhimu maishani. Mara nyingi, tunapenda kukaa pamoja na kuzungumza. Tunashirikiana hadithi, tunacheka, na wakati mwingine tunakumbushana mambo ya zamani. Pia tunapenda kula pamoja hasa chakula cha nyumbani. Hakuna kitu kinachofurahisha kama chakula kizuri na mazungumzo mazuri. Wakati mwingine tunapenda kutembeleana au kuhudhuria hafla za kifamilia kama sherehe na mikutano. Hii hutusaidia kuimarisha uhusiano na kuonyesha upendo wetu kwa vitendo. Kua pamoja na familia hunitia nguvu, hunipa amani ya moyo na hunikumbusha nilikotoka. Hata kama kila mtu ana majukumu yake, kupata muda wakuwa pamoja ni jambo la thamani sana.

Unafanya nini ili kujitunza? Kujitunza ni jambo muhimu sana. Ingawa mara nyingi husahaulika. Kwa muda mrefu nilikuwa nafikiri kujitunza ni anasa. Sasa najua ni hitaji. Sihiyari. Kwanza ni najitahidi kupumzika vya kutosha. Si rahisi kila wakati. Lakini najua mwili na akili vinahitaji mapumziko. Pia najitenga kidogo na kelele za kila siku, hasa mitandao ya kijami, wakati mwingine kuzima simu nitiba tosha. Pili, ninajitunza kwa kupanga kazi zangu vizuri. Ninapopanga siku yangu napunguza msongo wa mawazo. Kazi haiondoki lakini afya ikiharibika kazi husimama. Najitunza pia kihisia kwa kuzungumuza na watu ninao waamini. Kutoa yalio moyoni hunisaidia kupunguza mzigo. Pia najikumbusha kuwa silazima niwe mkamilifu kila wakati. Hilo peke yake hunipa amani.

Je, umewahi kusafiri kwa ndege? Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa. Lakini safari ya kwanza, ndiyo ilioacha kumbukumbu kubwa zaidi. Ilikuwa safari iliojaa msisimko, hofu kidogo na maswali mengi kichwani. Mara ya kwanza kusafiri kwa ndege, nilikuwa na safari yenye kusimama njiani na kubadilisha ndege. Sikujua nifanye nini hasaa. Rafiki yangu alinieleza hatua kwa hatua. Kuanzia kuingia uwanja wa ndege, kukagua tiketi, hadi kufuata mabango ya transit. Bila msaada wake huenda ningechanganyikiwa kabisa, changamoto haikuishia hapo. Wakati huo, sikuwa nimewahi kutumia eskaleta zile zinazopatikana sana viwanjani. Kusimama juu yake huku nikivuta mizigo yangu ilikuwa kazi kubwa. Eskaleta inasonga, mizigo inateleza na mimi najaribu nisipoteze mizani. Kwa kweli ilikuwa inatisha sana. Nilikuwa najiuliza. Nitapanda lini, nishuke lini na nifanye nini mizigo isiniangushe. Baada ya safari ile ya kwanza, mambo yakaanza kuwa rahisi. Nilizoea taratibu, nikajifunza mbinu na hofu ikapungua. Sasa ninaweza kutumia eskaleta nikiwa na mizigo bila wasiwasi mwingi.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Wakati wa jua kali, mwili na akili hutaka mapumziko. Jua likiwa kali sana, hata mipango hubadilika ghafla. Mimi hupenda kuchagua mambo rahisi yanayonisaidia kupoa na kujisikia vizuri. Kwanza, nikiwa kwangu nyumbani, napenda kukaa mahali penye kivuli na upepo mzuri. Mara nyingi nitakaa ndani ya nyumba au chini ya mti, nikinywa maji baridi au juisi. Kunywa maji wakati wa jua kali, si anasa, ni lazima. Mwili hauchezewi. Pili napunguza shuguli nzito badala ya kukimbizana na kazi nyingi napendelea kufanya mambo mepesi kama kusoma, kusikiliza mziki au kutazama kipindi kifupi. Jua kali si wakati wa kujionyesha nguvu. Pia napenda kuvaa nguo nyepesi na kujisitiri dhidi ya jua. Nikiweza na pumzika kidogo.

Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku? Katika maisha ya sasa, vifaa vya kielektroniki ni sehemu ya kila siku. Simu, kompyuta na vifaa vingine vinahitaji kujichaji ili tusiishe shughuli zetu. Swala la kuichaji mara ngapi linategemea aina ya kifaa na jinsi kinavyotumika. Mimi ninapofanya kazi kutoka nyumbani napenda kutumia kompyuta yangu huku ikichaji. Kwa hivyo, inachaji wakati wote ninafanya kazi. Jambo, linalo nifanya nisisumbuke. Kuhusu simu zangu mbili ya kawaida na smartphone kila moja nachaji mara moja kwa siku. Hii inahakikisha kila simu iko tayari kwa matumizi yote ya siku. Pia nina redio ndogo ambayo nachaji karibu kila siku. Redio ni muhimu kwangu hasa wakati wa kusikiliza habari au muziki kidogo kwa kufurahisha.

Unavyolea nywele zako mara ngapi. Kutunza nywele ni sehemu ya kujitunza kwa ujumla. Nywele zikiwa safi na nadhifu. Mtu hujisikia vizuri zaidi. Mimi nina mpangilio wangu wa kawaida wa kuosha na kutunza nywele. Kwa kawaida ninaosha nywele zangu mara moja au mbili kwa wiki. Sifanyi mara nyingi sana kwa sababu najaribu kulinda afya ya nywele na ngozi ya kichwa. Kuosha kupita kiasi kinaweza kuzifanya nywele zikauke. Baada ya kuosha, napenda kupaka mafuta au krimu kidogo ili nywele zibaki laini na zisikauke. Wakati mwingine, nazipumzisha bila mitindo mingi. Nywele pia zinahitaji mapumziko. Si mapambo tu.